Mimi napenda sana mtaa wangu kwa sababu ni mahali ambapo iko kwenye maeneo yamenyamaza sana na utulivu. Pia iko na majengo ambayo yanavutia kwa ile nyumba ambayo tunaishi inavutia sana na ukiangalia nje unaweza kuona miti na kuna hewa nzuri ambayo hapa karibu. Pia unaweza pata ile, ukitaka kwenda mjini, iku karibu na mjini, sio mbali sana, na pia unaweza pata kama ile transport, ama ukitaka kupanda kama wa Kenya tunaita matatu. Kutoka eneo hili, kwenda nyingine, unapata kwa urahisi sana. So, hiyo ndio sababu nyingine ambayo napenda mtaa wangu. Pia napenda huku kwa sababu ile eneo la kanisa ambao tunaenda kuabudu, iko karibu sana na mahali ambapo tunaishi. So ikifika wakati wa kwenda kuabudu, tunaenda kwa haraka sana. Pia kwenda wa mahali ambapo nafanya kazi, sio mbali sana. Tukiwa ni kuniraisi ukitoka hauta hata ukikiwa kidogo hawezi chelewa kuenda kazini kwa sababu ni sio mbali na eneo ambayo ama mta ambayo naishi.